Kwa kawaida, mimi ni mtu wa kuchelewa. Ni huwa nimejaribu sana kuhai, lakini inakua nivigumu. Hata niamke mapema aje, bado najipata tu nimeenda kazini kuchelewa. Ama tuseme kama tunaenda mahali. Najaribu kujitayarisha mapema lakini bado huwa najipata nimechelewa. Nishida ambalo nimejaribu kutatua lakini wapi.